Mimi huwa natamania sana kufanya mambo ya udaktari. Ila mimi sasa hivi ni mwana biashara. Ingawaje sikupata nafasi ya kuhitimu katika hiyo nafasi ya kusomea udakitari. Ndipo asa niliegemea kwa kufanya biashara lakini mimi napenda sana kazi ya matibabu.

Mimi ninaishi mali ambapo nimekodisha. Nyumba yangu ina vyumba vitatu. Kuna sebuleni, kuna chumba changu cha kulala, na pia kuna mahali pa kupikia. Mahali hapa mimi ninapapenda sana kwa sababu kuna utulivu mwingi. Aaah hamna watu wengi pale, hakuna umati wa watu mahali hapa na ni pasafi kabisa. Nimeishi hapa kwa muda wa mwaka mmoja sasa. Mi napenda mali hapa kwa sababu ya usalama, usafi, watu wa ambao wanaishi hapa ni watu wenye roho mzuri, usalama pia uko sawa, kwa hivo wakati ambapo tu nangia kwa nyuma nasikia tu, nimeridhika moyoni mwangu na akili yangu pia imepata utulivu.

Mimi sana sana muziki naichukulia kama njia moja ya kutuliza mawazo yangu wakati ninasikia mawazo yangu ime, haijatulia kabisa. Kwa hivo muziki ni njia moja ya kunisaidia kukurelax yaani. Kwa hivo wakati ninausikiza muziki mara nyingi unapata nasikia nikiwa mdhaifu. Ama wakati ninasikia nimepungukiwa kidogo. Ama wakati ninasikia niko mpweke. Muziki ni njia moja nayeiona kama burudani.

Mimi napenda sana samawati ilio kolea. Mimi wakati na pojitaza etanaona hile utulivu wa hile rangi na utulivu fulani. Hata ukiangalia inapendeza kwa macho. Hata unapata mara nyingi hata wakati ninanunua nguo zangu pale ama mapambio. Mimi huenda ninunue ile buluu ama samawati ilio kolea. Napenda tu hiyo rangi ninaiona ikiwa ya kuvutia sana.

Mimi sanasana ufurahia wakati sina stresi, haswa za kifedha ama kiafya. Wakati mimi niko mzima, nimelipa bili zangu pale. Naskia tu moyo wangu una furaha umeridhika. Wakati ambapo sina ugomvi na mtu, naskia tu nikona amani. Pasio sanasana ndio huchangia furaha yangu.

Ningependa sana kuwa na uwezo ambayo sio kawaida uwezo wa kuponya magonjwa yote. Mimi yani hutamania kuona vile tunaona kama magonjwa kama vile kansea inazidi kuangamiza watu. Hivo mi napendelea sana wakati ambapo. Ningekuwa tu hiyo uwezo wa kuweza kutoa kila tiba. Mimi ningesaidia tu watu sana.

Mi napendenda sana jwisi ya maembe ama hile ya tikitiki maji. Haswa hii ya kujitengenezea nyumbani ukukitumia blender. Wakati nachanganya ile tikitiki maji na ninaweka embe pale unapata. Wakati mwingine ile latha inakua ya kuvutia na harufu yake pia inakua ni ya kufutia kwa mapua hivo basi. Unapata pia ina sukari yake. Kwa hivyo hauitaji kutukuongezea sukari ya kutoka nje. Inaridhisha tu ukiinywa hivyo bila.